Ndiyo, napenda kulima bustani kwa kiasi. Ninaipenda kwa sababu hunipa utulivu wa akili na hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Pia kulima hunifundisha subira na uwajibikaji na kunipa furaha kuona mimea ikikua kutokana na juhudi zangu mwenyewe.